Nani asiye kipenda chakula chenye ladha tamu? Naam, mimi napenda chakula chenye ladha tamu sababu hunipa furaha kila ninapokula, hunichangamusha hata ubongo. Vyakula vitamu husaidia kuongeza nguvu mwilini haswa kama vitu kama matunda ambazo ni maembe, ndizi na hata machungwa. Huenda tukasema hata tikitiki maji ila tikiti maji ina sukari ya katikati si chungu na sita tamu sana ila inasaidia na vitamini na kama tunavyojua vitamini kwenye mwili ya binadamu ina zidisha kukinga mwili wake kutokana na magonjwa kama homa, kuumwa na kichwa na hata kuumwa na tumbo. Vyakula vitamu vingine ambavyo navipenda ni keki, juisi na hata biskuiti. Ilhali vyakula hivi vitamu mimi sivili kwa wingi kwa sababu ya kuitunza afya yetu. Kwa mfano, unapokula vyakula vya sukari nyingi mara mingi inaweza kukuharibu meno. Haswa, sweeti, ambazo ni peremende, inaweza kukuharibu meno na ata ukikula vingi inaweza kukufanya uwe na mwili ambao hauna afyabora. Sababu ama manufaa ya kupenda vyakula tamu ni huongeza nguvu mwilini. Kwa kweli vyakula vitamu, vinasaidia katika kuongeza nguvu kwenye mwili. Pia huongeza hamu ya kula. Unapokula vyakula vitamu inaongeza hamu yako ya kuendelea kula kwa hivo. Mimi hula vyakula vitamu kwanza kisha naendelea na vyakula hivyo vingine vya aina ingine. Husaidia kwenye mwili. Kwa mfano, sukari ya asali huchangia ubongo na mwili kupata nguvu ya kufanya shughuli za kila siku na mara kwa mara. Kwa kweli, sukari ya asali inamanufa mingi katika ubongo wetu na hata katika akili zetu. Pia, unapokula vyakula vitamu inaongeza hisia ambazo ni za furaha kwa mwili wako. Kwa hivyo unapokula vyakula hivyo, inakufanya uwe na furaha na mtulivu wa mwili na hata akili.

Kweli mchezaji bora wa mpira wa vikapu ambaye ninamtambua anaitwa lebron james. Sababu ya mimi kumpenda mchezaji huyu ni kwa kuwa yeye ana uwezo wa kufunga mabao mengi kwa muda mmoja. Pia ana uwezo wa kuongoza timu yake vizuri. Anaweza kupasia mpira kwa wenzake kwa haraka na ana uwezo wa kupanga jinsi ambavyo wataweza kufunga mabao kwa urahisi. Ana rekodi nyingi katika mpira wa kikapu na anapendwa na watu wengi kwa kweli. Watu wengi huhisi kwamba Michael Jordan ndiye mcheza bora wa mpira wa kikapu ila kwa maoni yangu LeBron Jones anuwezo huo huo ama ningesema uwezo zaidi. Mchezo ambao wa ajabu nilimwona akicheza Lebron Jones ni wakati ambayo ilikuwa tare kumi na tisa juni mwaka wa elfu mbili kumi na sita ambapo ilikuwa jumabili. Tulikuwa tunaitazama mchezo hiyo kwenye runinga. Ulikuwa mchezo wa finali ya NBA ambapo, Lebron aliweza kucheza vizuri zaidi na kuisaidia timu yake kushinda na kukua mabingwa katika mchezo huo wa finali wa NBA. Kwa kweli mchezaji huyu alifunga mabao na kusaidia timu yake kuwa bingwa katika mchezo huo. Ningependa kueleza ujuzi ambao ninamwona akiwa nao anakasi katika kupasi mpira anapoenda kufunga. Pia ni kiongozi mwema ambaye anaweza kuongoza timu yake ndiposa wakaweze kushinda. Yani anaweza kuongoza timu yake kuenda kwenye ushindi. Uwezo mwingine alio nao yeye ana uwezo wa kufunga magoli. Kwa kweli yeye hufunga magoli kwa hafla nyingi na kuifanya timu yake kushinda. Wakati ambapo nina mwona akicheza, kwa kweli yeye hunipa matumaini ya kucheza mchezo huo. Kwani, tangu nilipokuwa mtoto mchanga, nilipenda kukua mchezaji wa mpira wa vikapu, ila watu wengi walifanya kuniambia yakwamba mchezo huo ni wa wanaume, wengine wakanambia ya kwamba siwezi kufaulu katika mchezo huo. Ila kila ninapo mtazama Lebron Jones, hea hunipa motisha na nguvu ya kujaribu kufanya ndoto yangu ya kukua mchezaji wa mpira ya kikapu. Kwa kweli nimekua nikimtazama tangu nilipokuwa mtoto hadi sasa na sababu yake ikiwa yeye hunipa motisha ya kutaka kufanya mchezo huo wa vikapu.